Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimefanya kazi ya kujitolea mwaka 2024 nilipomaliza. Nipomaliza chuo cha law school, yaani kujifunza sheria kwa vitendo. Nilijitolea mwaka huu, 2024 wote, mpaka ukaisha. Lakini hata sasa nafanya kazi hiyo, so nimewahi inasaidia kujifunza vitu vingi. Unajikuta unajifunza kazi kwa mfano kama sisi kazi yetu ya uanasheria inahitaji ujitoe kwa watu wakuelekeze.